Ndiyo, napenda mvua, hasa mvua ya wastani isiyo na fujo. Mvua huniletea utulivu na nafasi ya kutafakari sauti ya matone ikigonga ardhi au paa hunifanya nipunguze kasi na kuangalia mbio kwa utulivu zaidi. Ni kama mapumziko ya asili kutoka kwa kelele na pilka pilka za kila siku. Napenda mvuwa pia kwa sababu inaleta mabadiliko kwenye mazingira. Ardhi huwa safi, hewa hubadilika na mazingira yanaonekana mapya. Kuna hisia ya mwanzo mpya baada ya mvua kana kwamba kila kitu kimeoshwa na kuanza upya zaidi ya hayo mvua hunifanya nijisikie karibu na ndani yangu wakati mzuri wa kusoma, kufanya kazi kwa umakini au kupumzika bila hatia. Hipotoshi mawazo yangu kama juakali. Badale yake hunisaidia kuzingatia ingawa najua mvua nyingi zinaweza kuleta changamoto kwa upande wangu mvua kawaida ni chanzo cha amani, uiyano na tafakari.

Kinywaji cha baridi ninachopenda ni maji ya limao yenye baridi hasa pale joto linapo kuwa kali au baada kazi nzito sio tu kwamba kinachoma kiu bali pia hutoa hisia ya utulivu na usafi maji ya limao au fresh juice hunipa nguvu ya haraka huondoa uchovu kidogo na hunifanya nijisikie macho na makini kile kipande cha matunda kinanipa ladha tofauti na hiyo inanifanya kinyo kuwa burudisho na lishe kwa wakati moja. Naongelelea kuhusu smoothies au juisi la matunda sipendi kinywaji kilicho na sukari nyingi au vinywaji baridi vya soda mara kwa mara kwa sababu hubeba kalori zisizo na maana na kuvuruga umakini wangu kwa upande mwingini, kinywaji cha baridi ni ushirikiano wa ladha na hisia. Kinapokuwemo baridi na ladha safi hupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie raha ndogo lakini ya ukweli ni kinywaji cha kuzingatia, si cha kurudisha hisia tu.

Napendelea kusharehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa mtindo, wa kifumo na wa maana. Si sherehe kubwa ya kifahari kwa kawaida napendelea kusharehekea na familia na marafiki wa karibu, watu ambao nina uhusiano wa dhariri nao na ambao wananielewa siku hiyo ni fursa ya kutambua mafanikio kushukuru kwa mwaka uliopita na pia kuweka malengo mpya sio lazima iwe sherehe kubwa ni zaidi ya kuungana na watu wanaodhamini na kufurahia pamoja. Kumbuka, sharehe ya siku yangu ya kuzaliwa niliyopenda zaidi. Ilikuwa ni sherehe ya familia ndogo tu hakuna ukali wa jumba au madoa doa. Kilichokuwa muhimu ni uwepo wa wale wa ninao wapenda, mazungumzo yenye maana na hisia za kushirikiana. Hali hiyo ilinifanya siku hiyo kuwa ya kipekee na yenye kumbukumbu nzuri kuliko sharehe yoyote kubwa ya umati. Kuhusu chakula napendelea keki ya chocolate au fruitcake. Ikizingatiwa kuwa keki inapaswa kuwa fresh si tamu kupita kiasi na yenye ladha ya kipekee pia chakula cha jioni kinapangwa kwa urahisi lakini kikilisha the ladha na furaha kwa wote waliohudhuria kwa zawadi, napendelea kitu ambacho kinaongeza dhamana katika maisha yangu au chenye manufaa kwa maendeleo yangu binafsi. Kwa mfano, vitabu vya ujuzi, vifaa vya kazi au kitu cha kipekee cha burudisho chenye maana. Sio zawadi ya dhamani ya kifahari tu, mbali ile inaohimiza kujenga, kujifunza au kuimarisha afya na furaha. Kwa kifupi, kusharehekea siku zangu ya kuzaliwa kwangu ni kuheshimu mwaka uliyopita, kushirikiana na wapendwa, kufurahia, chakula nzuri na kupokea zawadi zenye maana, yote yakiunganishwa na furaha na utulivu wa ndani.

Ndiyo, nimewahi kulima, ingawa si mara kwa mara na si kazi ya kitaaluma. Nilipofanya hiyo, ilikuwa kwa shughuli za, kujifurahisha na kujifunza, si tu kupata chakula. Kulima kuna nifundisha uvumilivu, nidhamu na umakini. Mimea haiwezi kukua haraka kama unavyotaka, bali inahitaji muda maji na ustadi wa kufuatilia hatua kwa hatua. Nilianza kwa mboga za majani na matunda madogo kama mchicha, sukumawiki na nyanya kazi ya kulima ilihusisha kuandaa shamba, kupanda mbegu, kulima mara kwa mara na kuangalia afya mimea kila hatua ilikuwa na changamoto lakini pia nifursa ya kujifunza asili na mzunguko wa maisha kumbuka jambo ilililo nivutia zaidi kuona mbegu ndogo ikikua ikatoa majani au matunda. Kunahimiza nidhamu na kunifundisha kuwa matokeo ya kweli yanahitaji muda na bidii hili somo ambalo linafanana na maisha kila siku hakuna kitu kinachopatikana bila juhudi za dhariri.

Juisi ya matunda ninayopenda ni juisi ya machungwa na machungwa mchanganyiko na zabibu au tikiti maji kidogo. Hasa pale ninapohitaji kitu kisichosi tamu sana lakini kinachonipa nguvu na baridi. Napenda juisi hii kwa sababu ina muundo wa ladha ya asali. Uchachu wa machungwa unyenyevu kidogo w atikiti maji na ladha laini ya zabibu. Yote yanaofanya kinywaji kuwa chenye furaha lakini si mzito kwa tumbo. Napendelea pia juisi ya matunda kwa sababu inatoa virutubisho na vitamini muhimu. Si tu burudisho. Ni njia rahisi ya kuongeza nguvu haraka. Hasa siku ninapokuwa na shughuli nyingi na au nataka kuamka. Baada ya usingizi fupi. Juisi ya matunda pia hunikumbusha majira ya joto msimu wa matunda na furaha ndogo za kila siku. Hisia ambazo hufanya kinyuaji kuwa zaidi ya kitoweo cha mwili bali pia ni furaha ya akili. Zaidi ya hayo napenda kujaribu mchanganyiko wa mpya wa matunda kama tofati na karoti au maembe na mbegu za chai. Ili kinywaji kisibadilike au kuendelea kuwa chenye hamasa na ladha. Hii hufanya juisi iwe siyo tu kinywaji bali pia ni mradi mdogo wa ubunifu na afya.

Napenda hali ya hewa ya wastani, sio kali sana, yenye jua la upole na upepo mwanana. Hii ni hali ambayo inachangia utulivu wa mwili na akili. Si joto kali ambalo linachosha mwili au mvua yenye nguvu inayo shusha moyo na kuvuruga shughuli. Hali hii ya hewa inaniruhusu kufanya shughuli mbali mbali kwa urahisi, kama kutembea, kufanya mazoezi, kusoma, au hata kufanya kazi kwa umakini. Upepo mwanana unasafisha mawazo kuleta hisia ya uhuru na huchangia hisia ya furaha ndogo bila sababu maalum. Zaidi ya hapo, napenda hali ya hewa yenye mwanga wa jua unaopendeza. Si mkali sana wala kuchosha macho. Hii hufanya mazingira ya karibu yawe ya kuvutia, nikiwa na bustani, mtaa au hata chumba changu. Kilicho pangwa vizuri. Hali ya hewa kama hii ni chanzo cha motisha, nidhamu na utulivu wa ndani. Jambo linalo ongeza tija na furaha katika kila hatua ya maisha.

Mnyama ninaefuga au ningependa kumfuga ni mbwa. Kwa sababu ni mnyama wa kimfamilia, anayejulikana kwa uaminifu na mshikamano wa ukweli. Mbwa wangu anaonekana kwa ukubwa, wa wastani na manyoya, yake ni laini na yenye rangi ya hudhurungi, kidogo. Macho yake yamejaa hisia na mara zote yanaashiria uangalifu na ushujaa. Jambo linalofanya niwe karibu naye haraka. Tabia zake ni za ushirikiano na uaminifu napenda kufuata shughuli zangu kushirikiana nami kwa kucheza au kutembea na mara nyingi hunifanya nijisikie si pekee yangu hata pale nilipopumzika, huja karibu na kuonesha mshikamano wake kwa kuwa karibu na mimi mbwa wangu pia hufanya vitu vya kuchekesha mara kwa mara, kwa mfano unapokuwa umesahau kitambo cha kioo au kipande cha keki kilichoniishia. Waanza kucheza au kutikisa mkia kwa mshangao na furaha hali ambayo inaburudisha sana na kuleta kicheko tabia hizi ndogo zinanifanya nijisikie furaha na mshikamano na dunia ya wanyama napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu wanatoa mshikamano wa ukweli. Wanakuza nidhamu na uwajibikaji na wanachangia furaha isiyo na masharti mbwa hasa ni mfano wa uaminifu wa ukweli. Wanakufundisha kuwa dhabiti, waangalifu na washerikisho kwa kifupi, wanyama wa kufugwa ni sehemu ya maisha yenye thamani ya ukweli, si burudisho tu bali pia somo la utu na mshikamano.

Napendelea kuandika kuliko kuongea, na sababu yake ni ya msingi kabisa. Kuandika hunipa, uthibiti kamili wa mawazo yangu. Nikiwa naandika, nalazimika kufikiri kwa kina, kuchuja maneno, na kupanga hoja kwa mpangilio unaoeleweka. Hakuna haraka, hakuna presha kujibu, hapo hapo, kila neno lina nafasi yake, na kila wazo inaweza kukomaa kabla ya kutoka. Kuandika pia hunisaidia kuwa mkweli zaidi wakati wa kuongea mara nyingi hisia au mazingira yanaweza kukuvuruga ukasema kitu ambacho hukukusudia kikamilifu lakini maandishi yanakupa nafasi ya kujithamini kusahihisha na kuwasilisha ujumbe ulio safi thabiti ndiyo maana maandishi hubeba uzito zaidi yanabaki, yanarudiwa na yana athari ya muda mrefu.

Inapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, kwanza napenda kujua majukumu ya kila mmoja na malengo ya timu. Hiu husaidia kila mtu kufanya kazi yake bila kuchanganya au kuvuruga wengine. Nafanya jitihada ya kushirikiana kwa uwazi, kuhakikisha mawazo yangu na ya wengine, yanasikilizwa, na kuzingatia jinsi kila mtu anavyoweza kuchangia kwa ufanisi. Pili, napenda kuwa na nidhamu na heshima, kushirikiana si tu kwa kufanya kazi pamoja, kubali pia kuelewa tabia za wenzangu, kushughulikia tofauti kwa njia ya heshima na kuhakikisha kila mmoja anahisi thamani yake katika timu. Hii hufanya mazingatio ya kila mtu kuwa muhimu na kuunda mazingira ya mshikamano wa na tija. Zaidi ya hapo napanga kila hatua kwa mpangilio kabla ya kuanza kazi tunaeka mipaka muda wa kufanya kila jambo na jinsi ya tutakavyopima mafanikio hii hufundisha mpangilio na uthabiti, na kufanya kazi ya pamoja isiwe changomoto, bali fursa ya kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa kifupi, inaposhirikiana na wengine, inaweka malengo wazi, kushirikiana kwa uwazi, kuheshimiana, na kupanga hatua kwa mpangilio. Njia hii hufanya kazi ya pamoja kuwa yenye tija, furaha na ufanikio ya kweli kwa kila mtu.